Ndio, napenda kutumia video katika mawasiliano. Video, huwa inanisaidia kueleza mawazo yangu kwa wazi zaidi na pia kuona hisia za mtu mwingine na kuepuka kutoelewana. Huwa inaimarisha uhusiano hasa ninapowasiliana na timu ya mbali au familia. Kupitia video mawasiliano huwa ya moja kwa moja na yanakuwa yenye ufanisi mkubwa na pia ya kirafiki zaidi.

Napenda mkate wa brown kwa sababu una afya zaidi na unanifanya njiisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Pia huwa napenda ladha yake ya asili na jinsi unavyo kuenda vizuri na chai au maziwa. Mkate wa ina hii unanisindia kuzingatia afya yangu na pia inanipa nguvu ya kufanya shuguli zangu za kila siku.

La, sipendi kuendesha baisikeli. Kwa sababu, sina ujuzi wa kuendesha baisikeli na pia sijawai pata nafasi ya kunjifunza. Vile vile saa hii nina mahitaji mingi ambapo siwezi chukua muda wangu kujifunza ama kununua baisikeli. Ila natamani sana watu ambao wanajua kuendesha byaiskeli na pia na waheshimu manake inahitaji ujuzi na pia ujasiri wa kueza kuendesha baiskeli.

Mara mengi, nikiwa shuleni, huwa naenda maktabani maratatu kwa wiki na pia najaribu sana pia kuenda angalau siku moja wikendi nikiwa shuleni nikiwa nyumbani, hakuna maktaba karibu, sasa uwa siendi maktabani na penda sana kuenda maktabani, ili niweze kudurusu na kuwa mbele ya walimu, ndiposa, niweze kupata alama bora.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya buluu. Huwa inanikumbusha amani, utulivu na matumaini. Kitu chochote chenye rangi hii huwa kinanifanya nijihisi nikiwa salama na mwenye utulivu wa akili. Pia rangi ya buluu huwa inanipa msukumo wa kufikiri kwa kina na kuzingatia mambo muhimu. Naiona mara nyingi angani, majini na kwenye mavazi. Ndiyo maana imekua rangi ambayo inanihusisha sana na maisha yangu ya kila siku.

Ndio, napenda kupika. Mimi ni mama na binti wa wakipekee kwetu nyumbani. Hivyo basi, kupika ni njambo ambalo ni la kawainda na njambo nafanya kila siku katika maisha yangu. Napenda pia kupika kwa sababu kunanipa furaha, kuna kila siku nanjiifunza, kunjaribu mapishi mapya. Na pia napenda kupika ni ndiyo maana niweze kupika chakula ambacho kinahavirotobisho ambavyo vinastahili kwa mwili wangu na pia kwa mwili wa wapendu wangu.

Changamoto ambazo huwa nakutana nazo kazini ni kama majukumu mingi kwa wakati moja, vile vile kunaeza kuwa kuna ukosefu wa rasilimali za kutosha za kukamilisha kazi na pia matatizo ya mazungumzo baina ya watu mbali mbali. Manake mara mingi tunaeza kuwa tukitofautiana kilugha na pia tunakuwa tuilewe mambo jinsi moja. Lakini kwa hayo yote hizo zote changamoto nazokumbana nazokuwa zinanisaidia kuwa mtu bora na zinanifunza kuwa mtu mwenye uvumilivu kila mara.

Nimewei kunjaribu pizza na pia mbaga. Nilifurahia kuonja manake ladha yake ilikuwa tofauti kuliko ile ambayo nimezoea kwa vyakula vyetu vya kitamanduni. Vile vile nilifurahia kuwa nimeonja chakula cha kutoka mali kwingine na nikaweza kujua pia wanaupishi wa hali ya juu. Vile vile ningependa sana kunjaribu kula vyakula vya inchi mbali mbali pia na niweze kunjaribu pia kupika mwenyewe.

Ndiyo, nina ndege wa kufungwa nyumbani. Nina bata na kuku. Natumai pia siku za usoni nitaweza kufunga batamzinga. Napenda sana kufunga ndege manake wanamanufaa mingi sana. Uwa wananisadia na mbolea ya kutumia shambani na pia napata mayai kila siku. Ambayo huwa nauza na yanachangia kwa kipato changu. Vile vile na ningependa pia kuongezea hao ndege wangu wawe wengi zaidi na kuifanya kama biashara tu.

Ninapo, kosea kazini, kwanza huwa nakubali makosa yangu na nakubali marekibisho. Vile vile, huwa nafikiria haraka ni nini ambacho kilichangia mimi nikafanya yale makosa na kuharakisha sana ilikuweza kutimiza na nisiweze kurudia yale makosa. Kwangu mimi makosa nachukulia ni hali ambayo ya kuweza kujifunza na kufikiria mbinu ambazo nitakazo zitumia ili nisirejee yale makosa.

Somo nililolipenda shuleni ni somo la historia. Nililipenda sana kwa sababu liliweza kunifunza zaidi kuhusu jamii yangu. Nikaelewa mahali ambapo, nilitoka kazi walizokuwa wakifanya, jinsi walivyofanya mambo, na vile vile nikaelewa tamaduni zetu na pia nikaweza kuelewa jamii mbalimbali na jinsi walivyoweza kuta kutangamana baina ya majamii. Vilevile ilifanya nishukuru sana safari ya mwanadamu kutoka ile hali ya hawakuwa wanafahamu mambo mingi hadi sasa. Ndiyo maana mimi hadi wa sasa napenda historia pia kwa sababu inanielekeza mengi kuhusu siasa, elimu, afya. Mambo mingi sana naweza kujua mbinu ambazo walitumia kuziboresha.

Napenda kitabu cha chozi la heri ni hadithi nakumbuka mhusika ambaye niliyempenda alikuwa anaitwa umulkheri. Vile vile nilipenda sana ridhaa maanake alikuwa mhusika mwenye natamani maanake alikuwa mhusika mwenye nguvu mwenye kuelewa na mwenye utu. Na hicho kitabu sikushauriwa bali ilikuwa ni lazima tukisome tukiwa katika shule ya upili. Ningependa sana kusoma vitabu vingine vya Assumpta K Matei.

Ndio, napenda kupiga picha. huWa najipiga mimi, selfies, napiga mtoto wangu, napiga familia, marafiki. Mara mingi pia naenda mahali ambako wanachukua picha za kitaalamu. Na picha hunipa makumbusho mbali mbali, zinanitia motisha. Mara mingi nikikumbuka picha zangu za awali napata furaha manake nilitoka mbali, hali ya maisha inendelea kukua mzuri zaidi. Hivyo basi napenda picha kila siku.

Mimi nakunywa maji mara mingi sana kwa siku. Angalau lita tatu kwa siku na pia usiku mimi huwa nakunywa maji sana. Baada ya upasuaji niliofanyiwa mwezi uliopita nilielekezwa kuwa maji ni muhimu sana hasa vile hiyo anastensia iliweza kuniendea vibaya. Wakanifunza kuwa nikikunywa maji naweza kuzitoa zile dawa kwa haraka na nikarudi katika hali yangu ya kawaida kutoka hiyo siku mimi napenda maji sana vile vile baada ya kupata mtoto wangu nilihimizwa kunywa maji kwa wingi ili mtoto aweze akapate maziwa mingi Hivyo basi mimi nakunywa maji mara mingi kwa siku Asubui ninapoamka, baada ya kula chakula, nikiwa nimekaa tu Yaani mimi hicho ndicho kinywaji napenda kuliko vinywaji vingine Manake, maji ni uhai, maji yanasaidia, maji ndio kitu ambacho kinatusaidia zaidi kwa mwili wetu.

Rafiki wangu wakaribu tulipatana tukiwa shuleni. Nakumbuka kuwa tulikuwa tunasoma pamoja, tunadurusu, tunacheza pamoja. Urafiki wetu ukawa mkubwa handi wazazi wetu wakawa marafiki na duguzetu. Bandaye ikawa kuwa tunasaindiana kwa kazi za nyumbani, wasazi wanaruhusu. Urafiki yangu akuje akae likizo huku, mimi niende huko. Na vile vile ni urafiki wa kweli manake tumekua marafiki takrban miaka tisa sasa. Na ningependa kusema kuwa rafiki yangu ni mtu mwenye uvumilivu. Ni mtu ambaye ua hakuambii hili linafaa kama alifai. Ua anasema jambo jinsi lilivyo. Ni hisi vibaya ni hisi furaha manake kila siku huwa ananitakia mambo mimo.

Ndiyo, napenda hadithi za mzabu. Maanake huwa zinanipeleka kwa ulimwengu wa ubunifu, ulimwengu ambao umejaa fantasia. Yaani napenda hivyo na vilevile huwa zinaniburudisha na zinaniondolea msongo wa mawazo, zinaniacha katika ile hali ya kupendeza. Vilevile zinanipea motisha pia ya kujaribu kuandika jambo ambalo limetokana na hilo au jambo ambalo ni kubwa kuliko hilo. Na pia zinanipea hiyo furaha ya kuwa nimepata nafasi ya kuona ama kusoma hizo hadithi.

Huwa na shughulikia muda wangu wa mwisho kwa kupa mambo ambayo ni vipaumbele mwanzo kabisa na pia nahakikisha kuwa nimegawanya maswala makubwa yawe madogo madogo ili niweze kuyakamilisha kwa muda unaofaa. Vile vile huwa napanga ratiba ambayo itaniwezesha kukamilisha hayo mambo haraka na kwa muda unaofaa na pia kwa usahihi.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki ambayo ni piano ya umeme. Napenda nchinsi ambavyo inanipea mamlaka ya kutafuta sauti mbalimbali ninazotaka na pia inanipa mundo wakipeke. Vile vile iniikicheza, iyo piano inanipa furaha, inanifanya njihisi mtu mwenye ustandi katika kupiga piano na vile vile inaleta tapasamu kwa watu wengi hasa kanisani.

Nikiwa nyumbani kwa wazazi wangu ambapo ni kijijini napenda kununua vitu sokoni au kwa duka. Maana ake hapo ndipo bitha hupatikana mingi na kwa bei ya rahisi. Lakini nikiwa mjini ambapo nasomea na kufanya kazi mbali mbali huwa napenda kununua vitu mara mingi kwa mtandao. Maana ake huwa kunanipea hiyo nafasi ya kuchagua kitu nachokitaka nikiwa nyumbani na kinaletwa kwa muda wa haraka na muda unaofaa. Sasa kununua kwangu vitu huwa kuna changiwa na mahali nilipo.

Mimi ni mtu ambaye naeza bandilisha ratiba yangu ili weze kuingiana na kazi nayofanya. Ni kipata kazi ambayo nitafanya usiku, mimi huwakikisha nimepumzika mchana ili usiku niweze kufanya kazi vyema. Na vile vile nikipata kazi ya mchana, huhakikisha kuwa usiku nimepumzika vyema na kujiandaa ili niweze kufanya kazi wakati unaofaa. Hivyo basi mimi wakati wotewote ule naeza kufanya kazi na niweze kuwa mtu mwenye manufaa zaindi na pia niwe nafanya kazi yenye ufanisi.

Huwa nashugulikia udhaifu wangu kwanza kwa kujua mahali ambapo nahitaji kuboresha. Pili nafanya utafiti kwa vitabu au kwa mitandao mahali ambapo nafaa kuboresha na naweza kusoma na kuelewa zaidi kuhusu hapo. Vile vile huwa nauliza watu ambao wanafaa zaidi kwa mahali nina udhaifu nawauliza mawaidha waweze kunieleza na pia kunielekeza. Vile vile mimi huwa nakubali marekebisho, pindi tu ninaporekebishwa na fwatilia ili kuhakikisha kuwa nafanya kazi bora kila siku.

Uwa natumia muda wangu kwa mtandao kwa makini sana ili kuepuka kuwa mrahibu wa mtandao. Vile vile mimi ni muandishi wa hadithi ambazo huwa nahakikisha kuwa ziko mtandaoni. Ndiyo maana na najaribu niwezalo hili kupanga muda wangu vyema angalau masaa nne tano hivi. Na vile vile pia napenda sana kusoma vitu mtandaoni na kujifunza mambo mtandaoni. Lakini najaribu nisikue mraibu wa mtandao.

Ninapo ushambulia tatizo kazini kwanza uwe nalichambua kwa makini ilikuwelewa chanzo chake na vile vile naandaa mpango wa hatua kwa hatua na kukueza kulitatua. Ninakikisha kuwa kila atua inafanywa kwa makini. Pia maranyingi ue nashirikisha wenzangu ili niweze kupata mawazo na ushauriwao zaindi. Kwa kufanya hivi, siitu kwa mba tatizo linaondolewa kufanisi, bali pia uwa lina saidia kuzuia tatizo kama hilo kutokea tena siku zijazo. Njia hii hutoa matokeo bora na inaimarisha ushirikiano kazini siku zote.

Huwa nafanya mazoezi ya mwili mara nne kwa wiki. Nataka kukua na mwili sawa na pia nataka mwili wangu uwe na afya bora. Mazoezi yananisaindia sana kutoa maafuta mingi kwa mwili na vile vile kuniweka katika hali inayo stahili. Hsa baanda ya kupata mtoto mwili wangu ulibandilika. Hivyo kila siku nanjaribu kufanya mazoezi na vile vile kuchunga vyakula vyangu ili mazoezi yatoe matokeo bora.

Napenda sana pilau, pilau ni chakula chenye ladha, chakula ambacho kina viungo vya kupendeza, chakula ambacho kinanukia vizuri, na pia chakula ambacho unipa hamu mzuri ya kula, vile vile ni chakula ambacho uwa na virutubisho vinavyostahili, na pia napenda kikipikwa kwa nzia inayostahili, mara mingi uwa napenda kunjipikia mimi mwenyewe ili niweze kupika jinsi naviotaka kiwe.

Ndiyo, huwa natumia mitandao ya kijamii kwa kuwasiliana na marafiki na familia. Vile vile huwa naitumia kusoma habari mtandaoni, kuona nini kinaendelea na pia kwa kujiburudisha na kujielimisha. Vile vile huwa naitumia kwa kuonyesha ubunifu wangu na kuonyesha pia elimu ambayo nimesoma naelimisha watu wengi kuhusu nini nimesoma, inaweza tusaidiaje kwa maisha ya kila siku.

Nikiwa nyumbani kijijiini, huwa nakula mayai, viazi vitamu, mihogo, na ndizi za kuchemsha au uji. Lakini nikiwa mjini, manake hizo vitu ni za bei ghali sana kupata kila siku napenda kula mkate au pia mayai. Napenda kula chakula ambacho kina virutubisho vinavyostahili ambacho hakiwezi kuniletea tatizo za kiafya na pia chakula ambacho ni rahisi kuandaa asubuhi.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa ches. Napenda ambavyo unapendeza, ambavyo wachezaji wanaelezea mtu kuhusu huo mchezo kwa hali ya kitahaluma, kwa hali ya anju sana ya kuelewa, na pipia napenda njinsi ambavyo ni mchezo wa mbao au itadi nafasi mingi ya kucheza. Hivyo basi kila siku naomba mungu anipe hiyo nafasi ya ukuweza kujua kucheza hui wa mchezo.

Huwa naboresha mchakato wa kazi kwa kuangalia hatua zote zinazoendelea katika kazi na kuona ni wapi kuna upungufu. Kisha nafikiria njia bora ya kuongeza ufanisi kama kutumia teknolonjia kupanga vipaombele vizuri na pia kutoa mafunzo zaindi kwa ufanyikazi. Pia huwa napimia matokeo baanda ya mabandiliko kuona kama yameleta uboreshaji kwanzia hii kazi inakuwa rahisi haraka na yenya ubora zaindi.

Ndio hila ni nandra sana. Si rahisi kupata gazeti kwa urahisi kama vile unavyoweza kupata mitandao ya kijamii. Hivyo basi si rahisi mimi kusoma gazeti lakini nikiipata nasoma. Maramingi ni kizipata hua nazipata maktabani lakini hua nakua ni namda mchache sana. Hivyo basi ni nandra sana kwangu kusoma gazeti.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua ni mbaraka. Mvua huleta manufa mingi sana. Tunapata maji ya kunywa. Mimea inaweza kustawi vyema. Vile vile wanyama wanapata vyakula vyao na pia sisi binadamu. Mvua huwa inanipa nafasi pia ya kupanda mimea ambayo naitumia kupata pesa kama vile mimea ya haraka kama vile sukumawiki na pia mimea ambayo nachukua muda mchache kama vile mahindi maharagwe. Vile vile napenda mvua maana ake baada ya mvua huwa tunaweza kuinuka kifedha kama nchi kama jamii na pia nyumbani kwetu.

Sera ya kampuni ambayo huwa naiona muhimu ni ile inayohimiza uwazi, heshima na ushirikiano kazini. Sera kama hii uwa inasaidia kwa kuhakisha kila mfanyi kazi anaheshimiwa, maamuzi hufanywa kwa uwazi na kila mmoja anajua haki na wajibu wake. Pia sera nzuri inasisitiza usalama wa kazi maendeleo ya kibinafsi na motisha ya kufanya vizuri kwa hivyo sera kama hii ni msingi na kwenye mazingira mazuri mafanikio mara mingi hupatikana kazini.